Napenda kuvaa flats ni rahisi zina ule uhuru na starehe wa kutembea na pia ni rahisi unapokuwa unafanya kazi mingi shuguli mingi kwa siku mzima. Kwa hivyo huchoki na huskii miguu yako ikifura.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni jinsi ya kujumuisha ai katika kazi ambayo ninaifanya kwa sababu imefanya kila kitu kikue rahisi na haraka kwa hivyo ningependa kuwe na mafunzo ya kuhusu vile nitajumuisha kazi yangu na ai.

Ule wakati ambayo ambao ninafanya ninasoma na nataka nielewe napenda mahali ambapo kuna kelele mingi ili niweze ku kushiriki katika kile ambacho ninafanya kwa umakini lakini wakati ambao nataka kufikiria kwa umbali na undani kabisa napendelea mahali ambapo kimya ni kingi.

Ili kueka afia nzuri nahakikisha kuwa nala chakula ambacho. Kina kila kitu kina proteini, kina vitamini na kina carbohydrates. Ninahakikisha kuwa nimekula vizuri, nimekula matunda, nahakikisha kuwa nimefanya mazoezi. Na pia pale ambapo sijisikii vizuri naenda hospitali ili niangaliwe kama kuna shida ambayo imetokezea.

Mahusiano yangu na wafanyikazi wenzangu, ninapenda kujenga, kuyajenga kwa kusikiza na pale ambapo. Nina tunajumuisha katika kazi pamoja. Tunagawana majukumu, tunapeana mawaidha, nawasikiliza msimamo wao nawapa msimamo yangu. Ikikuja ni kutatua matatizo, tunatatua pamoja, tunatoa suluhisho, tunaelewana pale ambapo kumetokea vurugu najaribu kuwaleta wote kuwasikiza wote na pia kuwapa mawaidha yangu.

Wakati wa baridi kali, mimi ninaoga na maji moto. Ninavaa nguo mzito, ninanyua kahawa, nahakikisha kwa chakula changu ni moto, ninapokila, nanakula kwa mara nyingi ili ni weze kuhifadhi, kuhifadhi nguvu yangu ya mwili. Pia ninatulia na kama imezidi zaidi naenda na kama nipo nyumbani naenda nalala natulia.

Mchezo ambao ninapenda kucheza sana ni mchezo wa pool table. Mchezo nilionyeshwa na rafiki yangu. Na kutoka hiyo siku ninaupenda pale ambapo. Ninajihisi, ninataka kukua mahali nikicheza. Mahali ambapo kuna watu ambao tunapambana kimchezoni.

Kwa kawaida nalala masaa nane kila siku. Hii inaniwezesha nikuwe nimepumzika mwili wangu misuli yangu zimepumzika halafu akili yangu inaweza, inakuwa tayari kukumbana na mawazo na kutoa suluhu katika hiyo siku.

Mazoezi yangu ya mwili nayafanya kila siku. Iwe ni kutembea, iwe ni kukimbia, iwe ni kuenda jimu wakati mwingine. Kwa hivo kila kitu kwangu, ninapenda nitembee kwa mahali ambapo ni parefu, kilomita kathaa, kwa siku ili ni ni niendeleze tu afya yangu.

Ndiyo, mimi naipenda na kuiheshimu na kuithamini sana miziki yetu ya jadi. Kukuwe inabeba umuhimu, inabeba historia, inatueleza zaidi kuhusu tulikotoka jadi zetu. Pia zina inakuanga na elimu za maisha na ina ina inafanya watu kuendelea kuheshimu cultures zingine. Na kufurahia utu na utenda kazi wa historia yetu.

Mimi na penda kushiriki kwa filamu ya inayoitwa friends. Hii ni filamu ya comedy. Na mara ya kwanza nilipoiona nilikuwa hapo umri wa miaka kumi na tano aliyenifanya niwe na hamu ya hii filamu ni kaka yangu. Ye ndo aliyeniletea nikaiona. Ningependa pia kuiona tena naeza kuirudia. Maana kila wakati ninapo iona mimi nacheka.

Inategemea kiwango cha maji ambacho nakunywa kila siku. Inategemea na siku ilivyo. Kama siku ni baridi, hiyo nayo sitakunywa maji zaidi ya glasi moja ama mbili. Lakini kama siku ni joto, nitakunywa glasi karibu. Glasi kutoka nane, hadi kumi. Na pia inalingana na mahali nilipo. Kama nipo mahali kuna joto, takunywa maji mingi. Na kama nipo mahali kuna baridi, siez sitaweza kunywa majimingi.